Mfumo wa simu ambayo kwamba naipendelea ni simu za kisasa, simu ambazo unaeza bofya, ina mtandao, naweza kufanya kitu chochote kuangalia video, ina kila kitu kwa mawasiliano ambayo yote ili.

Nikiwa mtotoni nilipenda kufanya mambo wa kadha wa kadha. Kama kucheza na wenzangu wadogo. Kucheza mchezo wa kujificha ambayo kwamba mara mingi inaitwa mwajificho. Ilikuwa inapendeza sana. Mchezo huo ulinisaidia pakubwa kukuza nguvu zangu, na kuwa mtu wa manufaa katika jamii.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa mtu msikilivu mwenye mawaidha kwa wadogo wako. Na huheshimu kila mtu awe mdogo au mkubwa. Heshima haitambui unampa kila mtu heshima jinsi inavyostahili.

Singependa kurudi ujana wangu kwa kuwa niliutumia vizuri, nikafanya kila kitu ambacho kilihitajika. Hasa ni wakati muda wangu kunyamaza, kutulia na kukaa kwangu kustarehe matunda ambayo kwamba niliunda kama bado mimi ni kijana.

Mchezo ambao kwamba napenda kutazama ni mchezo wa kabumbu. Mchezo huu naupenda na naweza pia kuishiriki, najua kucheza. Mimi ni goalkeeper mzuri sana, mlindalango. Naweza kuicheza, nakumbuka, wakati fulani tulienda kutazama mchezo huo. Vurugu ikatokea baina yetu na polisi. Ilistaajabisha kabisa.

Nikiwa na familia yangu huwa tunapenda kuenda matembezi asakwenye ufuowa bahari ama ziwa, ziwa kama lile ziwa victoria. Tunafuraiya upepo mwanana na familia na inafuraisha kabisa, mbaka roho inapendeza.